Je napenda kula samaki naam kwa hakika, mi ni mtu ambaye napenda kula samaki sana. Na katika ile hali ya kukula samaki, naeza sema kwamba imenisadia katika afya yangu, na pia nimeweza kukua kimwili. Samaki ni chakula kizuri kwa sababu unaweza kukula na chakula chote kama vile ugali, wali, chapati, na vyakula vingi. Na kwangu mimi nafuraia kula samaki na unapata katika eneo letu pana ziwa. Wikendi huwa tunaenda kuvuna samaki pale shambani ama mtoni. Na kwa kweli ni yenye bei rahisi.